Miongoni mwa kumbukumbu ya utotoni ni katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani ambapo nilikuwa na kikundi cha watoto wezangu ambapo tulikuwa tuna piga madufu aungoma ambayo huwa inapigwa kwenye kipindi cha mwezi wa Ramadhani na tukua tunapita nyumba adi nyumba huku tukipewa pesa kama malipo au zawadi kwa ajili ya kuwa burudisha watu hivo naichukulia kama ni kumbukumbu maalum sana kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda lakini najisikia furaha sana nikikumbuka nyakati hizo.

Hapa na mimi sio mpenzi kupigia picha mara kwa mara na hicho ni kitu ambacho nimekuwa nacho sana sana lakini naamimi picha ni muhimu sana kulikoli na kuchukua matukio mbalimbali ambayo yanaenza kuwa kama sehemu ya kumbukumbu kwenye nyakati za mbele.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa inaguza maisha ya watu, siasa inaguza maisha yangu pia. Hivo, nazungumzia siasa kwenye upande ambao, unaweza kuboresha zaidi. Huwa ninaamini siasa zikiwa bora, uajibikaji, kwa viongozi na wananchi wao, nchi itapata maendeleo, na mambo mengi yatafanyika kwa usahihi na ubora zaidi, kitu ambacho ni kizuri kwa kweli.

Ki ukweli mimi siwezi kuishi bila simu kwa sasa hivi kutokana na jinsi ilivyo muhimu kwangu simu ina nisaidia kufanya mawasiliano na wateja wangu lakini pia kuhu kuwasiliana na watu mbalimbali familia ndugu jamaa na marafiki hivo nadhani bila kuishi na simu itakuwa ni ngumu kwangu siwezi kwa kiasi kikubwa sana.

Na jenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kuhakikisha na wasaidia pale ambapo wanahitaji msaada kwenye kazi zao lakini pia kuhusisha tabia tu za kibinadamu kama kupeana salamu na kuangaliana endapo mmoja wetu atakuwa na changamoto tofauti tofauti kwa hiyo ni miongoni mwa njia ambazo nazitumia kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine.

Ndiyo, napenda sana kuogelea na ni miongoni mwa vitu ambavyo huwa navifanya kama sehemu ya kustarehe na kupumzika siku ambazo siingii kazini au siku ambazo nipo kwenye likizo huwa napenda kutembelea kwenye mabuwa ya kuogelea au baharini kwa ajili ya kufanya vitu mbalimbali kwa ajili ya kufurahia lakini pia miongoni mwa vitu ambavyo napenda kufanya nikiwa mahali hapa ni kuogelea.

Mimi somo ambalo nililipenda zaidi nikiwa shuleni ni somo la biashara yaani commerce somo hili nililipenda sana kutokana na jinsi linavyogusa mambo mbali mbali ya kuhusiana na biashara lakini lilivyonipa uelewa na utambuzi kuhusu njia mbali mbali za kufanya biashara jinsi ya kukadiria mauzo kutafuta wateja na kufanya jinsi gani ninaeza mtu ukauza lakini pia ukanunua bidhaaa.

Sahihi kabisa nimewahi kununua tikiti za tukio tukio ambalo nimewahi kununua tikiti ni tukio la maonyesho ya saba saba ambalo hufanyika kila mwaka kwenye mwezi wa saba tarehe saba, ambapo maonyesho hayo ya biashara hukutanisha wafanya biashara mbali mbali wa ndani lakini na nje ya nchi pia kwa ajili ya kuonyesha bidhaa zao na kuongeza wigo wa uuzaji wa bidhaa zao pia.